Mimi napendelea kuvaa t-shirt kwa sababu ni nyepesi na inanifanya nijisikie huru. Ni rahisi kuvaa kila siku hasa wakati wa joto. Lakini pia napenda shati ninapohitaji kuonekana nafhifu zaidi. Kila moja ina wakati wake lakini kwa kawaida t-shirt hunipa faraja zaidi.

Ndiyo, nimewai kulima na ilikuwa uzoefu mzuri sana. Nilipanda maindi na mboga kwenye shamba letu. Ilinifundisha kuwa na subira na kufanya kazi kwa bidii Nilifuraia kuona mimea ikikua pole pole. Hadi leo, nalithamini sana zoezi la kulima.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushirikiana katika usafi wa maeneo, kusaidia watoto kujisomea na kushiriki miradi ya kijamii. Mara nyingi utoa muda wangu kusaidia wenye uitaji hau kushirikiana katika kampeni za kijamii. Kusaidia jamii kuna nifanya nijisikie furaha na kurithika. Hii pia unisaidia kuimarisha mshikamano na watu waliopo karibu nami.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni kuhitimu shule ya sekondari Hii ilinipa furaha kubwa na kujivunia bidii yangu ya miaka yote Nilipokea pongezi kutoka kwa familia na marafiki na ilinifanya nijisikie hodari Tukio hili lininipa motisha kuendelea kufanya vizuri katika maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo napenda sana kukimbia kwa sababu ni njia nzuri ya kuboresha afya na kuwa na nguvu. Napenda kukimbia asubui au njioni ili kuondoa msogo wa mawazo. Pia hunisaidia kuwa na akili safi na moyo mwenye furaha. Kukimbia hunifanya nijisikie tayari kwa kazi na changamoto za siku.

Ningependa kufuga mbwa wa ina ya labroda. Mbwa uyu anarangi ya kawaida na macho makubwa yenyeuruma. Tabia yake ni mkoli mwenye uaminifu na mchezaji sana. Mara nyingi ufanya kitu cha kuchekesha kama kukimbia kwa kasi bila sababu. Napenda wanyama wakufungwa kwa sababu unipa urafiki, furaa na usalama nyumbani.

Napenda kununua vitu kwenye masoko makubwa na maduka ya karibu. Masoko uniwezesha kuona bidhaa mbalimbali na kulinganisha bei. Mara nyingi upenda pia kununua mtandaoni kwa ureisi na haraka. Kununua kunanifanya nijisikie furaha na kunisaidia kupata vitu ninavyohitaji kila siku.

Ningependa kujifunza lugha mpya kama kifaransa kwa sababu itanisaidia kuwasiliana na watu kutoka sehemu tofauti. Pia ningependa kujifunza ujuzi wa kompyuta zaidi ili kufanya kazi zangu kwa ufanisi. Kujifunza mambo mapya kunanifanya nijiskie mwenye nguvu na tayari kukabiliana na changamoto. Pia kunipanua maarifa na nafasi za maisha yangu.

Mimi napendelea mwanga wa kati kwa sababu ni laini na unanifanya nijisikie raha. Mwanga mkali mara nyingi huchosha macho na husababisha kutozingatia vizuri. Mwaga wakati ni mzuri kwa kazi, kusoma na kupumzika nyumbani. Huu unanifanya nijisikie mtulivu na umejipanga vizuri.

Mimi napendelea surwali kwa sababu ni rahisi kuvaa na inafaa kwa shughuli nyingi. Inanipa huru wa kutembea na kufanya kazi bila shida. Lakini pia napenda sketi kwa wakati wa halfa maalumu au sherehe. Kwa kawaida surwali hunipa faraja na huru zaidi kila siku.

Ndiyo napenda sana kuendesha baisikeli kwa sababu ni burudani na pia ni mazoezi mazuri. Napenda kutumia baisikeli asubuhi au jioni. Nikitembea kwenye mtaa au bustani. Kuendesha baisikeli hunisaidia kupumzika, kuona mandhari na kujisikia huru. Kila nikimaliza nahisi furaha na nguvu za mwili zimerudi.

Chumba nina chokipenda nyumbani nisebule kwa sababu nipana na yenye mwanga mzuri. Nilipenda chumba hiki kwa sababu kina vitu vya starehe na mapambo mazuri ya kupendeza. Mara nyingi na cheza michezo ya kielekroniki kusoma au kuzungumza na familia pale. Kukaa ndani ninahisi utulivu furahaa na raha.

Mara nyingi natumia WhatsApp, Instagram na Google Map. WhatsApp hunisaidia kuwasiliana na familia na marafiki haraka. Instagram hunipa habari na burudani na Google Map hunisaidia kupanga safari zangu. Program hizi ni muhimu kwa maisha yangu ya kila siku na kunirahizishia mambo mengi.

Mimi napendelea kutumia wifi nyumbani kwa sababu ni ya haraka na aina gharama za ziada. Lakini mara nyingi natumia data ya simu nikisafiri au nikiwa nje. Wifi hunirahizishia kazi kuona video na kufanya mawasiliano mtandaoni. Kila ninapotumia nahisi rahisi ninaweza kumaliza mambo yangu kwa haraka.

Napendelea mazingira tulivu na yenye mwaga mzuri kazini. Mazingira kama haya hunifanya nifikirie vizuri na kufanya kazi kwa ufanisi. Pia napenda pale panapokuwa na vifaa vinavyo nisaidia kazi zangu. Kila nikikaa kwenye mazingira haya ninahisi motisha utulivu na furaha kazini.

Niliwahi kusafiri kwenda mahali pazuri sana paliponivutia sana. Kulikuwa na mandhari nzuri hewa safi na watu wakarimu. Nilifurahia kutembea kupiga picha na kuonja vyakula vya huko. Safari hiyo ilinipa kumbukumbu nzuri na ilinifanya nipende kusafiri zaidi.

Ndiyo, napenda sana hadithi za ajabu kwa sababu unifanya kuwaza na kufikiria zaidi. Hadithi hizi unipeleka kwenye ulimwengu wa kufikiria wenye matukio ya kushangaza. Napenda kuzisoma hau kuzisikiliza wakati wa mapumziko hau kabla ya kulala. Unipafuraa mshangao na kunisaidia kupumzika akili.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hupenda kula chakula changu kwa utulivu. Bada ya hapo, napumzika kidogo au kuzungumza na wenzangu. Wakati mwingine husikiza muziki au kuangalia ujumbe kwenye simu. Mapumziko hunisaidia kuregesha nguvu ili kuendelea na kazi vizuri.

Ninapokutana na mteja uwa mpole na mwenye subira namuuliza maswali ili kuelewa shida hau anachoitaji. Kisha umudumia kwa uaminifu na kwa wakati. Lengo langu ni kumfanya ajisikie kuthaminiwa na kuheshimiwa.

Ushauri wangu ni huu usikate tamaa haraka kila mtu hupata changamoto lakini usiache kujaribu jiamini jifunze kutokana na makosa yako na uendelee kusonga mbele kumbuka kila hatua ndogo huleta mabadiliko makubwa.

Ndiyo nimewaifunga mnyama na alikuwa uzoefu mzuri sana. Nilifuga umbwa ambaye alikuwa mlinzi na rafiki wa familia. Alinipa furaha na kunifundisha kuwajibika. Hadi leo ninathamini sana mda iliokuwa nae na kumbukumbu zake nzuri.

Ekima kubwa nilio jifunza nikua subira na juhudi huleta mafanikio. Maisha hayako raisi kila wakati lakini kutokata tamaa huleta mabaliko. Nimejifunza pia kuthamini watu waliopo karibu nami. Ekima hii uniongoza kufanya maamuzi bora kila siku.

Ninapowatia moyo wenzangu. Kwanza, ninawasikiliza kwa makini na kuelewa changamoto zao. Ninatoa maneno ya pongezi na ushauri wakuwa jenga. Pia, ninashirikiana nao katika kazi hili wawe na furaha na motisha. Njia hii hunisaidia kuunda mazingira chanya na mshikamano mzuri kazini au katika jamii.

Ndio napenda kuimba kwa sababu hunifanya nijisikia huru na mwenye furaha, ninaimba nikiwa nyumbani kanisani au nikiwa na marafiki, wakati nina huzuni au msongo wa mawazo kuimba hunipa amani, kwangu kuimba si burudani tu mbali ni njia ya kueleza hisia zangu.

Napenda kula chakula cha mboga na wali jioni kwa sababu ni kitamu na chenye afya. Mara nyingi pia ufurahia nyama kidogo au samaki. Chakula cha jioni hunisaidia kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kila ni kikula chakula ni nachopenda na hisi furaha na nguvu mwilini.

Jambo muhimu kwangu katika dini ni kusali na kuwa na uhusiano wa karibu na mungu. Hii hunipa amani ya moyo na mwongozo wa maisha yangu ya kila siku. Pia ni muhimu kueshimu wengine na kufanya mema kama sehemu ya imani yangu. Dini unisaidia kuwa na maadili mazuri na kufanya maamuzi sahihi maishani.

Ndiyo nimeshawai kuona bahari na ilikuwa uzoefu wakipekee sana. Nilivutiwa na ukubwa wake sauti ya mawimbi na upepo laini wa baharini. Ilinifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaa. Tangu siku hiyo bahari imekua moja ya sehemu ninazopenda sana duniani.

Ndiyo ni mewahi kufanya kazi ya kujitolea katika shughuli za kusaidia watoto na usafi wa jamii Uzoefu ulikuwa wakufurahisha na kunifundisha umuhimu wakusaidia wengine. Niliweza kushirikiana na wenzangu na kuona matokeo chanya ya kazi yetu. Kujitolea kulinifanya nijisikia furaha na kuridhika kwa moyo.

Ndiyo nagawanya taka zangu nyumbani kwa kuchambua plastiki, karatasi na chupa. Hii hunisaidia kulinda mazingira na kurahizisha uzindikaji wa taka. Pia hujifunza tabia nzuri ya kutumia tena au kurecyle baadhi ya vitu. Kuiga tabia hii kunanifanya nijisikia sehemu ya kulinda dunia yetu.

Tabia ninayochukia zaidi ni ukosefu wa heshima na ubinafsi mkubwa. Wakati watu hawasikizi wengine au kufikiria tu masilai yao hunichosha. Pia tabia ya kuchelewa mara kwa mara inasababisha mzogo na kutoridhika. Ninapokutana na tabia hizi hujaribu kukumbuka kuwa kila mtu ana mitazamo yake.

Ndio napenda kutumia mitandao ya kijamii kama WhatsApp, Instagram na Facebook. Inanisaidia kuwasiliana na familia marafiki na pia kupata habari. Mara nyingi pia hutumia mitandao kujiburudisha au kuona video za burudani. Mitandao ya kijamii ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku lakini najumuhia kwa uangalifu.

Napenda kutembea sehemu tulivu kama bustani au barabara zisizo na kelele kutembea hunisaidia kufikiria vizuri na kupunguza mawazo wakati mwingine utembea na rafiki au peke yangu nikisikiliza muziki ninahisi furaha amani kila ninapo tembea.

Mimi ni mtu wa kuwai kwa sababu napenda kupanga muda wangu vizuri Ninahakikisha nafika mapema ili nijipange kabla ya kazi au mihadi Kuwahi hunisaidia kuepuka mzogo na kuonyesha heshima kwa wengine Kwa hivyo, najitahidi kuwa mtu wa muda kila wakati.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupenda kutembea kidogo au kunywa kikombe cha chai. Mara nyingi husema na wenzangu au kuangalia simu kwa muda mfupi. Hii hunisaidia kupumzika na kurekebisha akili. Baada mapumziko na hisi nguvu na motisha za kuendelea na kazi zangu kwa ufanisi.

Kitabu ninachopenda zaidi ni mtu mkuu kwa sababu ni hadithi ya kusisimua na yenye mafunzo. Ninapenda muhusika juma kwa sababu ni jasiri na mkweli. Nilikusudiwa kusoma kitabu hiki na mwalimu wangu shuleni na nilifurahia kila ukurasa. Ningependa kusoma vitabu vingine vya mwadishi huyu ili kujifunza zaidi na kufurahia hadithi zake.

Napenda kutumia mda na familia yangu kwa kukaa pamoja kuzungumza na kula cha kula cha pamoja mara nyingi tunacheza michezo hau kuangalia filamu hii hutusaidia kuimarisha uhusiano wetu kila ninapo kuwa nao nahisi furaha upendo na amani.

Hapana, siishi mahali nilipo zaliwa, lakini bado napakumbuka kwa furaha, nilihamia mahali ninapo ishi sasa kwa sababu ya kazi na fusa mpya. Mara nyingi hutembea nyumbani kuwasalimia familia na marafiki, nahisi furaha kuwa na kumbukumbu za nyumbani na maisha mapya hapa.

Juhudi ninayopenda zaidi kazini ni kushugulikia wateja na kutatua matatizo yao. Napenda kusaidia watu kuona wametoka wameridhika. Kila siku hunipa changamoto mpya na kunifanya nijifunze zaidi. Juhudi hii hunipa furaha, motisha ya kufanya kazi kwa bidii.

Ndiyo napenda kusikiliza redio kwa sababu hunipa habari na burudani. Ninasikiliza nikiwa nyumbani hau nikiwa safarini. Napenda vipindi vya mziki na mazungumzo ya asubui. Redio unifanya nijisikie, nimeunganishwa na ulimwengu na kupunguza upweke.

Ndiyo napenda kutembea msituni kwa sababu hunipa hewa safi na utulivu wa kipekee. Napenda kusikiza sauti za ndege na kuona miti mikubwa. Kutembea msituni hunisaidia kupunguza na kuondoa mawazo. Kila ni napokuwa huko nahisi amani na furaha nyingi.

Ndiyo nimewai kufanya nyonga na imenisaidia sana kupunguza mzogo wa mawazo. Mazoezi haya unifanya nijisikie mtulivu na mwenye nguvu. Napenda kufanya nyonga asubui hau jioni ili kupumzisha mwili na akili. Baada ya nyonga nahisi amani na mchangamufu.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi na kujifunza maisha. Vitabu hivi hunipa mafuzo na hunifanya nitafakari zaidi. Mara nyingi husoma jioni au wakati wa mapumziko. Kila ninaposoma kitabu kizuri nahisi furaha na motisha mpya.